Kutokona na kazi ninayoifanya mawasiliano mengi ambayo nayafanya, huwa inahusisha utumaji na upokeaji wa barua pepe. Kwa hiyo mara nyingi huwa napokea barua pepe ama natuma barua pepe. Kwa siku naeza pokea barua pepe kama mbili ama tatu na naeza tuma kama tatu ama nene pia kwa siku. Kwa hiyo kila siku huwa natarajia ama nangoja barua pepe kama tatu ama nne.